Jee, umeeka picha zako mtandaoni? La hasha. Mimi siwezi eka picha zangu mtandaoni, mimi ni mtu wa kujisitiri kidogo. Ninaamini kuwa mambo fulani ni mzuri yabaki binafsi, hasa katika dunia ya leo ambako, kila kitu kinaweza kusambaa haraka sana bila uthibiti. Si kwamba nina tatizo na watu wanaonekana picha zao ila kila mtu ana sababu zake. Lakini kwangu faragha ni muhimu. Naona pia kuwa thamani ya mtu haipigwi kwa picha, anazoeka au likes anazozipata kwenye mtandao. Naeza kuwasiliana na watu kushirikiana na mawazo, kusaidiana na kujijenga mahusiano hata bila kuweka picha zangu hadharani. Kwangu kilicho muhimu zaidi ni mazungumzo, heshima na uhalisi si sura tu. Kwa hiyo nikiamua kutoweka picha zangu mtandaoni kwa sababu najisitiri huru zaidi. Kwa hivyo nahisi nalinda sehemu fulani ya maisha yangu ambayo ni yangu peke yangu.

Unapendelea baridi au joto. Mimi napendelea baridi kidogo kuliko joto kali. Baridi inanipa nafasi ya kufikiri vizuri au kujisikia mtulivu. Naweza kuvaa nguo, nikaendelea na shugulizangu, lakini joto likizidi hunifanya nichoke haraka, nipoteze subra na mawazo ya sitawanyike. Usiku wa baridi napata usingizi mzuri na asubui nahisi akili iko wazi. Lakini niseme ukweli pia joto la wastani lina upande wake mzuri. Lina furaha, lina mwanga, lina maisha. Kuna siku ambazo jua linakupiga vizuri bila kuchoma. Unahisi tu uko hai. Kwa hiyo si baridi kali wala joto kali. Baridi laini na jua la wastani hapo ndipo nahisi niko sawa kabisa.

Je, unapenda chakula cha haraka, ndiyo, nakipenda chakula cha haraka, lakini si kwa sababu ni bora, ni kwa sababu ni rahisi. Kuna siku umechoka, akili akili imelemewa au muda haupo kabisa, unataka kitu kukushibisha haraka bila kufikiria sana. Katika hali hizo, chakula cha haraka kinaingia moja kwa moja, lakini kwa ndani kabisa, hakiridhishi kama chakula cha nyumbani. Chakula kilichopikwa taratibu, chenye maarufu, chenye kumbukumbu kile cha kukaa chini, kula pole pole na kuongea. Chakula cha haraka kinakushibisha tumbo lakini hakikai sana kwenye moyo. Kwa hiyo, ni kama uhusiano, wa mara kwa mara. Unanikubali wakati mwingine lakini hukichagui kama mtindo wa maisha. Ukikila sana, mwili unalalamika, akili pia.

Je, umewai kusafiri kwa ndege? Ndiyo, nimesha kusafiri kwa ndege, mara ya kwanza ilikuwa ya na mchanganyiko, wafuraa na hofu kidogo. Wakati wakupaa, moyo unapiga kasi na unahisi kama tumbo linainuliwa, lakini baada ya muda, unazoea. Ukikaa karibu nadirisha, unaangalia mawingu dunia ikibaki mbali chini na hapo ndipo unahisi kitu cha kipekee. Kama umejitenga kidogo na maisha ya kawaida. Safari yenyewe inaupande wake wa kuchosha. Kukaa muda mrefu, migu, kufa ganzi. Na wakati mwingine kuchelewa bila maelezo. Lakini pale unaposhuka na kufika sehemu mpya uchovu wote, unasahaulika, unahisi kama umefungua kurasa mpya hata kama ni kwa muda mfupi.

Je, una ndege wa kufugwa nyumbani hapana. Sina ndege wa kufugwa nyumbani. Nimewahi kuanza kuwafuga hasa kwa sababu ya sauti yao nzuri na jinsi wanavyo pendeza. Lakini moyoni nahisi sifurahii sana. Wazo la kumuona ndege akiwa kwenye cage muda wote. Kila nikimuona ndege akili yangu inamuona akiruka angani. Si ndani ya nyumba. Ningesema mimi ni mtu anayependa uhuru hata kwa viumbe wengine naona raha zaidi kusikia ndegi wanawakia asubu inje au kuwaona wakiruka huru. Kuliko kuwalea ndani labda kama ningekuwa na mazingira makubwa sana bustani au eneo la wazi ningelifikiria zaidi. Lakini kwa sasa nafurahiya kuwatazama kutoka mbali hapo ndipo ninahisi niko sawa.

Niambie kuhusu manthari kutoka dirishani mwako. Kutoka dirishani mwangu naona manthari ya kawaida lakini yenye uzito wa maisha. Si ya kushangaza sana lakini ina kitu cha kunifanya nisitake kufunga pazia. Kuna barabara ndogo inapita magari machache yakipita taratibu. Si kwa fujo. Asubui kuna ukimya fulani. Ule unaokatizwa na sauti za ndege na mtu mmoja mmoja. Akianza siku yake. Upande wa pili, kuna miti iliokomaa, si mrefu sana lakini imejaa majani, upepo unapovuma majani yanacheza pole pole, kama hayana haraka popote. Wakati wa mchana, mwanga wa jua unapiga kwa namna laini, ukibadilisha rangi za kila kitu, kijani kinakua chepesi, vumbi linaonekana hewani, na dunia inaonekana wazi zaidi. Jioni ndio sehemu ninayoipenda zaidi. Jua linaposhuka kila kitu kinakuwa cha dhahabu kwa muda mfupi sana. Watu wanarudi nyumbani sauti zinapopungua na kuna hisia ya siku kufungwa taratibu. Usiku taa chache za mitaani zinawaka na manthari inageuka kuwa tulivu karibu ya kutafakari. Si manthari ya ndoto au ya kadi ya posta lakini ni manthari inayonifanya nijisikie nipo mahali nina muda na maisha yanaendelea pole pole kimya lakini kwa maana.

Programu gani ya simu hutumia kila siku? Kila siku kuna programu chache ambazo karibu siwezi kuhepuka. Ya kuanza kabisa ni WhatsApp. Hapo ndipo mawasiliano yote yanapitia. Familia, marafiki, kazi. Hata kama sina cha kusema, bado naifungua kuangalia kama kuna ujumbe. Kama kuna mtu ananitafuta, imekua kama mlango wa dunia ya watu, ninawajali. Halafu kuna YouTube. Si lazima kwa burudani tu. Wakati mwingine ni muziki wa nyuma nikiwa nafanya kitu kingine, wakati mwingine ni video za kujifunza au kusikiliza mtu akizungumza kuhusu maisha, mawazo au uzoefu wake. Kuna siku ninaingia kwa dakika tano lakini zinageuka kuwa nusu saa bila kujua. Google au kivinjari cha mtandao. Nacho ni kinakuwa karibu kila siku. Kitu kidogo kinakujia akilini neno, habari, wazo au unajikuta unatafuta ni kama kuendeleza udadisi, wa kawaida, wa binadamu. Pia ningesema programu ya muziki kama Spotify au nyingine yoyote. Muziki unabadilisha hali ya moyo, kuna siku za utulivu, kuna siku za nguvu, kuna siku za mawazo mazito na muziki huandamana na yote hayo. Na bila kusahau, hata kama sipendi sana kukiri programu za mitandao ya kijamii. Si kwa sababu zinamaana sana. Bali, kwa sababu ni rahisi kuingia na kuangalia watu wanafanya nini dunia inaenda wapi. Hata kama ni juu tu kwa kifupi, ninatumia programu kwa mausiliano, tarifa, muziki. Na kujaza mapengo ya kimya.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri hajengwi na sauti kubwa wala cheo. Bali na tabia na namna anavyo waheshimu watu anawangoza. Sifa ya kwanza kabisa ni kusikiliza. Kiongozi anaisikiliza kwa dhati. Si kwa kusubiri zamu ya kuongea. Huwafanya watu wajisikie wanadhamani. Mara nyingi watu hawahitaji majibu ya haraka. Wanahitaji kueleweka. Yapili ni wadilifu, kiongozi mzuri anafanya, anachosema na anasema, anachomanisha, ana msimamo, hata anapokosea, anakiri bila kujificha nyuma ya visingizio uaminifu hujengwa pole pole, lakini huvunjika haraka sana, na kiongozi anayelijua hilo hua makini na maamuzi yake. Sifa nyingine muhimu ni uruma, si udaifu. Kama wengine wanavyo dhani, bali ni nguvu. Kiongozi anaelewa hali za watu wake, shida zao, hofu zao na matarajio yao huongoza kwa busara zaidi. Watu hufanya kazi kwa moyo wanapojua hawa chukuliwi kama namba tu. Pia kunawezo kufanya maamuzi magumu kiongozi mzuri haepuki maamuzi kwa sababu ya naweza kumfanya asipendwe. Anaangalia faida ya muda mrefu hata kama kuna maumivu ya muda mfupi lakini anapofanya hivyo anaeleza kwa uwazi kwa nini. Mwisho ningesema unyenyekevu. Kiongozi mzuri anajua hatakiwi kujua kila kitu. Anaruhusu wengine kung'ara anatoa sifa inapostahili na hatishwi na watu wenye uwezo kuliko yeye. Hapo ndipo uungozi wakweli unaonekana. Kwa kifupi, kiongozi mzuri ni yule anafanya watu wake wakue waamini na wasijisikie salama. Hata wakati mambo ni magumu.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki. Kwa kawaida, nafua nguo maramoja hadi mara mbili kwa wiki. Inategemea sana shuguli nilizonazo. Kama wiki imejaa kazi, kutoka nje au jasho limekua nyingi, basi mara mbili ni lazima. Lakini kama ni wiki tulivu, maramoja inatosha. Hasa, nikiakikisha nguo za kazi, za ndani na taulo zinapata nafasi yake. Pia kuna ile tabia za kibinadamu kabisa, wakati mwingine unasema, nitafua kesho. Alafu kesho inakuwa kesho kutwa, paka unagundua nguo safi zinaisha. Hapo ndipo unafua bila kujali siku ni gani. Sijapenda kufua kila siku, inachosha na inaonekana kama kazi haina mwisho. Napenda kuikusanya kidogo, nipange, alafu nifanye kwa utulivu.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Mchana mara nyingi nakula chakula rahisi lakini kinacho shikamana. Siki zito sana lakini kinashibisha. Mara nyingi ni wali au maharagwe au wali na mboga. Hasa kama niko kwenye siku ya kazi ni chakula ambacho hakichoshi tumbo na kinakupa nguvu ya kuendelea na siku bila kusinzia. Kuna siku pia nachagua ugali na mboga, labda sukuma, kabichi au mchicha. Hasa, nikitaka kitu kinachonifanya, nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Sio chakula cha haraka, lakini kinanifanya, nijisikie sawa kimwili. Kwa muda, kama muda ni mdogo au nimechoka, mchana unaweza kuishia kwa chipsi wali, wa kukaanga au sandwich. Si chaguo bora kiafya lakini ni uhalisi wa maisha. Wakati mwingine unachagua kinachopatikana. Si kinachofaa zaidi. Kwa ujumla mchana nakula kwa lengo la kuendelea na siku. Si kwa anasa sana. Chakula cha jioni ndicho mara nyingi napenda kukitulia zaidi.

Unaekaje malengo ya kila mwezi kazini. Kuweka malengo ya kila mwezi kazini ni swala la kuandika tu mambo mengi kwenye karatasi. Ni swala la kujielewa, kuelewa kazi yako na kuwa mkweli na wazo wako. Ya kwanza, anza kuangalia kazi yako halisi. Jiuleze maswali haya, kazi yangu kuu ni nini? Ni kitu gani boss au kampuni inategemea nifanye? Ni wapi huwa na kwama au kuchelewa mara nyingi? Malengo mazuri hutokea kwenye hali halisi ya kazi, sii ndoto. Kama kazi yako ni mauzo, lengo lako liwe mauzo. Sii mambo yasiyo ndani ya uwezo wako. Ya pili, chagua malengo machache, sii mengi. Watu wengi hukosea hapa. Wanaandika malengo kumi, hadi kumi na tano mwisho. Hawatimizi hata mawili. Chagua malengo matatu hadi tano tu kwa mwezi mzima. Haya ndiyo yatakuwa muhimu zaidi. Mfano kuongeza mauzo kwa asilimia fulani kumaliza miradi miwili kwa wakati kupunguza makosa kazini malengo machache ukupa mwelekeo si msongo wa mawazo. Andika lengo kwa namna inayonekana. Usiandike nitafanya kazi kwa bidii. Andika, nitakamilisha ripoti zote kabla ya tarehe ishirini na tano ya mwezi. Lengo linapaswa liwe wazi, liwe na kipimo, liwe na muda. Kama uwezi kupima, uwezi kujua kama umefanikiwa. Gawanya lengo kubwa kuwa kazi ndogo ndogo. Lengo la mwezi ni kubwa lakini kazi ya kila siku ndio ulifanya litimie. Mfano lengo kumaliza mradi moja kwa mwezi. Gawanya wiki ya kwanza kukusanya taarifa wiki ya pili kuandika sehemu ya kwanza wiki ya tatu marekebisho wiki ya nne kuwasilisha. Hii husaidia kutoahirisha kazi hadi mwisho wa mwezi. Ya tano jiulize nina uwezo kweli wa hili. Kama lengo ni kubwa sana litakukatisha tamaa kama ni ndogo zana halita kukuza. Lengo nzuri lina kutia hofu kidogo lakini bado linaonekana linawezekana. Pitia maendeleo kila wiki. Usisubiri mwisho wa mwezi kila wiki jiulize niko wapi sasa. Nimekwama wapi nibadirishe nini wiki ijayo. Hii hukusaidia kurekebisha mapema badala ya kujilaumu mwisho wa mwezi. La mwisho, mwisho wa mwezi jifunze usijiukumu. Ukifanikiwa jipongeze, ukushindwa jiulize kwa nini si wewe ni mbaya. Malengo haya ufundisha na kukukuza si kukuathibu. Kwa kifupi sana, malengo ya kila mwezi kazini yanaitaji uhalisia, uwazi, idadi ndogo, ufuatiliaji wa kila wiki kama unge haya.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni huu. Jitendee huruma hata kabla hujajielewa kikamilifu. Watu wengine huishi maisha wakijilaumu. Nilipaswa kujua mapema. Ningefanya vizuri zaidi. Mbona mimi si kama hao. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu anayejua duniani akiwa na ramani kamili ya maisha yake. Wengi wetu tunajifunza kwa kujaribu, kwa kukosea, kwa kuumizwa na kwa kuinuka polepole. Kujilaumu hakufanyi ukuaji uwe wa haraka. Kuna ufanya uwe mzito zaidi. Ushauri wa pili ungekua. Usipuuze sauti yako ya ndani. Lakini pia usiichukulie kama ukweli wa mwisho. Hisia zako ni muhimu. Zinakuambia kuna kitu zina kinachoendelea ndani yako. Lakini hisia si hukumu ya mwisho juu ya wewe ni nani au unastahili nini. Unaweza kujisikia dhaifu na bado ukawa na nguvu. Unaweza kujisikia umepotea na bado ukawa uko njiani. Pia ningesema chagua watu wako kwa makini. Sio kila mtu anayepaswa kupata ufikiaji mawazo yako ya ndani. Sio kila anayesikiliza anakuelewa. Ni sawa kuwa na mduara mdogo wa mtu wanaokuheshimu. Hata kama ni mmoja au wawili tu. Ubora wa uhusiano ni muhimu kuliko wingi wake. Ushauri mwingine muhimu sana usiogope kukua pole pole. Duniani inapenda kasi. Mafanikio ya haraka, majibu ya haraka, maisha yaliyopangwa lakini ukuwaji wa kweli mara nyingi ni wa kimya, wa utaratibu na hauonekani kwa macho ya nje. Ukiona unaendelea hata kwa hatua ndogo, hiyo inatosha. Na labda wa mwisho lakini mzito zaidi. Usiache kuwa mtu mwaminifu kwa nafsi yako kwa sababu tu ya kupendwa. Kupendwa kwa kujificha si ya baraka. Kubalika kwa kujikana si amani, ni bora ueleweke vibaya ukiwa wewe, kuliko kueleweka vizuri ukiwa mtu mwingine. Kama ningekua ana kwa ana na mtu huyo, ningemaliza kwa kusema, hajachelewa, hajaharibika, na bado una nafasi ya kuwa yule mtu anayeji.

Unapenda chai au kahawa. Unapenda chai zaidi kuliko kahao. Lakini si kwa sababu kahawa ni mbaya. Ni kwa sababu chai inanipa kitu tofauti kabisa. Chai ni tulivu ni kama mwaliko wakupumua pole pole. Unapokunywa chai mara nyingi kuna wakati wa kukaa, kufikiri, au kuwa kimya. Chai hainilazimishi kuwa macho gafla. Inaniruhusu kuamka taratibu kuna kitu cha faraja ndani ya kikombe cha chai. Hasaa ikiwa moto, labda na maziwa kidogo au tangawizi kinacho si ka nyumbani. Au kama mtu anayekujali kimia kimia. Kahawa kwa upande mwingine ni kama msukumo ni haraka kali na ina sauti kubwa. Inafa sana kwa asubuhi zenye haraka kazi nyingi au wakati ambapo akili inahitaji kusukumwa mbele. Lakini mara nyingi kahawa huja na shinikizo fulani. Kama inakuambia amka sasa fanya songa wakati mwingine hiyo ni mzuri wakati mwingine ni nyingi sana. Kwa hiyo, nikichagua kulingana na hali ya moyo. Nikitaka utulivu, mawazo marefu au mazungumzo ya pole pole na chagua chai. Nikiwa na haraka, nikiwa na kazi nzito mbele yangu, kahawa ina nafasi yake. Lakini kwa ujumla chai inafaa zaidi kwa sababu inanipa nafasi ya kuwa mimi bila kukimbizwa.

Unawakaribisha wafanyikazi wapya vipi? Ninapo wakaribisha wafanyikazi wapya, lengo kubwa huwa si tu kuwafundisha kazi, bali kuwafanya wajihisi huwa wao ni sehemu ya timu tangu mwanzo. Kwanza kabisa naanza na ukarimu wa kawaida wa kibinadamu. Salama ya dhati. Kujitambulisha kwa jina langu na kuonyesha furaha ya kweli kuwaona huondoa hofu ya siku ya kwanza. Siku ya kwanza kazini huwa nzito kwa wengi. Watu wana maswali mengi kichwani hata kama hayaulizi tabasamu na sauti ya kirafiki vinaweza kufanya tofauti kubwa. Baada ya hapo naweka mazingira salama ya kujifunza na eleza wazi kuwa hakuna anayetarajiwa kujua kila kitu maramoja. Na sitiza kuwa kuuliza maswali sio udhaifu bali ni sehemu ya kujifunza hii huwasaidia wafanyikazi wapya kujaribu kukosea na kujifunza bila woga na kuhukumiwa. Hatua inayofuata ni kuwatambulisha na watu na utamaduni wa kazi, si majukumu pekee, nawajulisha ni nani wakumtegemea kwa nini, lakini pia jinsi timu inavyo wasiliana, inavyo shirikiana na inavyo shughulikia changamoto. Utamaduni mara nyingi hauandikwi kwenye vitabu, lakini unadhiri sana jinsi mtu anavyo hisi kazini. Pia nawapa nafasi ya kusikiliza mapema. Na wauliza wanatoka wapi kitaaluma, wanapenda kufanya nini na wanatarajia kujifunza nini. Hii huonyesha kuwa hawajaletwa tu kujaza nafasi. Bali kuleta mchango wao wa kipekee. Jambo la muhimu sana ni kufuatilia baada ya siku chache au wiki chache kukaa nao na kuuliza kama wanaelewa kazi kama kuna changamoto au kuna kitu kina wachanganya. Kuimarisha uhusiano na kuonyesha Kuwa Kukaribisha kukua jambo la juju. Kwa ufupi ninawakaribisha wafanyikazi wapya kwa heshima uvumilivu na moyo wa ushirikiano. Kwa sababu mtu akijisikia kukaribishwa kweli hufanya kazi kwa kujiamini zaidi na kwa moyo zaidi.

Kitendo gani cha wema umewai kufanya? Kuna siku niliwai kukutana na mtu aliyekuwa amechoka sana kimaisha. Hakuwa anaomba msaada moja kwa moja. Lakini uliona kwenye macho yake kwamba alikuwa amefika mwisho wa nguvu. Badala ya kumpa maneno ya haraka au ushauri wa juu juu nilikaa naye tu. Tulizungumza kwa muda mrefu wakati mwingine kimya wakati mwingine kwa maneno machache. Nilimsikiliza bila kumkatiza. Bila kumwambia afanye nini, bila kumhukumu. Kabla hatuja achana, alisema kitu ambacho siku sahau. Asante kwa kunisikiliza, niliitaji hilo kuliko kitu chochote. Sikufanya jambo kubwa linao onekana. Hakukua na shujaa hapo, lakini nilitambua kitu muhimu sana. Wakati mwingine wema ni kuwepo tu kwa mtu kikamilifu. Sio kurekebisha maisha yake, bila kumfanya ajue kuwa hayuko peke yake. Tangu siku hiyo, nimejifunza kwamba wema hau itaji kelele. Mara nyingi huja kimya. Kupitia muda, subra na moyo wa kuelewa.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Kuna siku ambazo usingizi hunipata mapema. Labda saa nne au tano usiku. Hizo huwa siku ambazo mwili umechoka kweli. Au akili imejaa kiasi kwamba usingizi unakuja kama mapumziko ya lazima. Unalala bila hata kupanga. Na usingizi unakuwa nzito na mtamu. Lakini kuna siku nyingine hasa usiku tulivu ambazo nakaa hadi saa saba. Nane au hata zaidi. Sio kwa sababu ya sherehe au kelele. Bali kwa sababu mawazo haya lali. Unajikuta unafikiria maisha, kesho, mambo ulio sema au ulio kusema. Wakati mwingine unasoma, unandika, unasikiliza muziki au unakaa kimya tu ukiwa na mawazo yako. Pia kuna siku ambayo kukaa macho ni chaguo. Unataka ule muda, wafaragha ambao mchana haukupi. Usiku unahuru fulani. Hakuna anayekutaka, hakuna anayekuulizia, dunia inakua kimya kwa watu wengi, hua ndio wakati wanajisikia wawo zaidi. Kwa hiyo nikijumlisha kwa mtazamo wa kibinadamu, na lala mapema nikichoka, na lala kuchelewa, nikifikiria, na wakati mwingine na lala. Kwa sababu usiku unanipa nafasi ya kupumua.

Unaweka nenosiri salama vipi? Nikiweka nenosiri najaribu kulifanya liwe kitu nitakachokumbuka lakini kisiwe rahisi kwa mtu mwingine kukisia. Sifanyi liwe jina langu tu au tarehe ya kuzaliwa kwa sababu hayo ni mambo ya kwanza kabisa watu hujaribu. Mara nyingi, nachukua neno au sentensi yenye maana kwangu, labda tukio au wazo ambalo si lisahau kirahisi, alafu ninalichanganya naongeza herufi kubwa namba au alama fulani. Sio kwa sababu unapenda kufanya yawe magumu bali ni kwa sababu jua kuna watu au mifumo inayojaribu kubahatisha. Kwa mfano badala ya kutumia neno moja rahisi ninaligeuza kidogo, ninalivunja, ninalichanganya au nalibadilisha ya herufi ni inakuwa kama lugha yangu ya siri kitu ambacho mimi naelewa lakini mtu mwingine akiona hawezi ku kirahisi. Pia kwa mtazamo wa kibinadamu kabisa situmii neno siri moja kila mahali nikifanya hivyo. Nikilipoteza au likivunjisha sehemu moja basi kila kitu kingine kiko hatarini kwa hiyo hubadilika kidogo kidogo kulingana na matumizi na jambo la mwisho kabisa ambalo watu wengi hapendi kukiri ni kwamba neno siri bora ni lile linalokupa amani ya akili. Sio refu kupita kiasi mpaka ulisahau kila mara. Wala si rahisi kiasi cha kukutia wasiwasi kwa kifupi naweka neno siri kili kwa tadhari na kwa namna ambayo inanilinda bila kunitesa.

Je, unapenda chakula kitamu? Ndiyo, napenda chakula kitamu. Lakini kitamu kwangu siyo lazima kiwe cha mafuta mengi au chumvi nyingi. Chakula kinakua kitamu pale kimepikwa kwa uangalifu. Kina ladha ilio sawazika na unahisi alikipika. Alijali hata chakula raisi kabisa. Wali na maharagwe, ugali na mboga. Za kwa kitamu sana kama kimepikwa vizuri. Napenda chakula kinachonifanya, nijisikie nimeshiba na kuridhika. Si tu tumbo bali hata moyo. Ladha nzuri inanileta karibu na kumbu kumbu. Chakula cha nyumbani, vikao vya pamoja au nyakati za utulivu. Bada ya siku ndefu. Kuna chakula ambacho ukila unahisi kama umepewa mapumziko. Pia niko mkweli. Sipendi chakula kilichopitiliza. Kikiwa na viungo vingi kupita kiasi au mafuta mengi sana, ladha inapotea, napenda zaidi usawa kila kitu kionekane. Kila ladha isijisikie kwa kifupi, ndiyo napenda chakula kitamu. Asa, kile kinachopikwa moyo na kuni, ya nijisikie vizuri bada ya kula.

Je, unawafamu majirani zako, ndiyo, nawafahamu majirani zangu, lakini kwa kiwango ambacho maisha ya sasa ya naruhusu. Sio komba tunajuana kwa undani sana, lakini kuna ule uhusiano, shuma na tambuana. Tunajuana kwa majina machache, kwa salamu za kila siku na kwa nyusu. Unapokutana asubuhi au jioni, mnasalimiana, mnaulizana hali na naendelea na shuguli zenu. Kuna majirani wachache ninawafahamu zaidi, wale naweza. Mwama mkazungumza kidogo, labda kuhusu hali ya hewa, kazi au mambo mandogo yanayoendelea mtaani si mazungumzo marifu sana, lakini yanayotosha ya uhisi huishi kati ya watu, sipe keyako. Lakini pia ni ukweli kwamba, siku hizi watu wengi wanaishi karibu lakini wako mbali. Kila mtu ana ratiba yake na mambo yake kwa hiyo kwa fahami mwena kwa kina. Kunahitaji juhudi ya kusudi kwa si salimia mara kwa mara. Saidia pale inapohitajika au kuonyesha tu utu wa kawida kwa mtazamo wangu naona. Kuwafahamu majirani ni jambo nzuri hata kama si marafiki. Kujua kuwa kuna watu karibu wanakutambua na kukujali kidogo. Leta hisia na usalamu na.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha? Wakati niko kwenye furaha, najifurahisha kwa vitu vidogo kuliko vile watu wengine hudhani. Sihitaji sherehe kubwa kila mara. Furaha kwangu mara nyingi hujitokeza kimiakimia na hapo ndipo naijali zaidi. Kuna wakati najifurahisha kwa kicheko, kile kicheko cha kweli, kinachokuja bila kupanga. Labda kwa mazungumzo mazuri. Kicheko hicho unifanya nijisikie mwepesi kana kwamba mizigo yote imepungua ghafla. Wakati mwingine furaha inanifanya nitafute muziki. Nasikiliza nyimbo ninazozipenda. Au hata kucheza ngoma bila kujali kama niko peke yangu. Mwili unapohisi furaha. Mara nyingi unataka kusonga kuachilia kwa huru. Pia najifurahisha kwa kushiriki furaha yangu na mtu mwingine. Kupiga kupigia mtu simu kumtumia ujumbe au kukaa naye tu. Furaha inaposhirikiwa huongezeka. Kuna ladha ya pekee sana unapoona mtu mwingine akifurahia pamoja nawe na wakati nyakati ambapo najifurahisha kwa utulivu, kukaa kimia, kupumua, kutazama mazingira na kufikiria tu. Sio kila furaha ni kelele, nyingine ni ya ndani sana, laini na yenye amani.

Je, unapenda sanaa ya aina gani? Napenda sanaa ambayo inaisia na simulizi. Zaidi kuliko ile inayo uzuri wa macho peke. Aina ya sanaa inayonifanya nisikie kitu hata kama ni uzuni, furaha au maswali iliwacha akili ikiwa kimya tu. Inanivutia sana na uchoraji wa sanaa ya kuona ambayo inaundani na maana. Sio lazima iwe halisi. Sana, hata ile ya kudhania inavutia ikiwa inafanya fakari, napenda sana ambayo unaweza kuitazama leo ukaona kitu. Alafu, ukirudi baada ya muda, ukaona kitu kingine kabisa. Kulingana na hali yako ya moyo. Lakini pia napenda ku nakwa mtazamo wangu mwingine. Mtazamo wangu mwingine pia napenda sana ya maneno. Mashairi, hadithi fupi. Na maandishi yenye kina. Maneno yaliopangwa vizuri yanaweza kugusa moyo kwa namna ambayo picha haiwezi. Sanaa ya maneno inafanya nijisike karibu sana. Kana kwamba anazungumza nami moja kwa moja. Muziki nayo ni sanaa ninayo ipenda sana. Wakati mwingine ni wa upole na wa kutafakari. Wakati mwingine ni wenye nguvu na waku amsha roho. Muziki ni unawezo kubadilisha hali ya moyo kwa dakika chache tu. Pia napena sanaa inaye ukweli wa ndani wa binadamu hata kama ukweli huo hauko kamili au mzuri kila wakati.

Ni mfireji gani wa tv unafuwata? Sina mfireji moja wativi ni nafuwata kila wakati, lakini huvutiwa zaidi na mfireji inayotua makala na vipindi vya kujifunza kuliko burudani za kelele tu. Mara nyingi na penda mfireji ya bari sio kwa kuangalia kila tarifa kwa haraka balia, kwa kufuatilia kinacho endelea duniani na kuelewa mkutatha wake, siangali muda waote lakini nachagua vipindi, jambua mambu kwa kina kuliko vijwa vya habari tu. Pia napenda mfireji inye makala ama dokumentaris vipindi vya historia, maisha ya watu, sayansi au tamaduni. Haina hii ya TV unifanya nijisike kama na jifunza kitu au naona dunia kwa macho mapya. Waburudani wakati mwingine vipindi vya mazungumza au tamtilia nzuri hasa zile zenye simulizi ya maana na usika halisi zile zinazatekemea nele au drama tu.

Je, unapenda kuandika kwa mkono wa kompyuta? Napenda kuandika kwa mkono na pia kwa kompyuta, lakini kila kimoja kina nafasi, kulingana na hali. Kuandika kwa mkono, kuna hisia ya, ukaribu sana. Unaposhika kalamu, moja, natoka polepole. Makusudi, kuna muda, wakufikiri, kabla ya kuandika neno. Fuata, mara nyingi, naandika kwa mkono, nikitaka. Kwa mkono, kuandika mawazo ya ndani, au kupanga kitu bila haraka. Kuandika kwa mkono kuna nifanya nijisikie ni mnganishwa zaidi na ninachoandika. Kama vile ma zoea na pita moja kwa moja kutoka kichwani kuenda kwenye karatasi bila kelele nyingi njiani. Lakini kuandika kwa mkono pia kuna mipaka. Ni pole pole na ukikosea unafuta na unachora mstari wakati mwingine hilo ni zuri wakati mwingine linachosha. Kuandika kwa kompyuta kwa upande mwingine ni rahisi na zaidi mawazo ya kisha dole vinaweza kunifuata kwa kasi, ni rahisi kurekebisha, kupanga, upya, kueleza maandishi, marefu, nikiandika barua au kitu kinachoitaji si basi kompyuta hunishinda kabisa kwa mtazamo wangu kuandika kwa mkono, ni kwa moyo, na utulivu, na kuandika kwa kompyuta ni kasi na ufanisi.

Je, umewahi kufanya yoga, ndiyo, nimewahi kufanya yoga, na haikukua kwa sababu ya mazoezi, makali, au mtindo ya kiafya tu, bali, kwa sababu nilikuwa mwa, nahitaji utulivu zaidi kuliko nguvu, mara ya kwanza, siku ielewa sana, nilihisi, nipolepole, karibu, kama hakuna kinachofanyika, lakini kadri nilivyo, niligundua kwa mba yoga siju, ya kusonga mwili tu, bali, Liza mwili na akili kwa pamoja. Kuna kitu chakipekee sana katika kuzingatia pumzi, mwendo mdogo na ukimya unapofanya yoga. Unalazimika kuwa hapo. Huwezi kukimbilia mawazo ya kesho au jana kwa urahisi. Mwili unapokwambia umechoka. Unapojiskia unaweza kusonga zaidi unasonga. Hakuna kushindana. Kilicho niguza zaidi ni kwamba yoga linakuwa mpole kwangu mwenyewe. Sio kila siku nguvu saa na hilo ni saa. Siku mwili unatina. Siku unakataa yoga inafundisha kukubali hilo bila kujila umu. Lakini pia niwe kweli. Sio kila wakati huwa nafanya yoga. Kuna vipindi na irudia na vipindi na iacha lakini kila nikiirudia huniku mbusha umuhimu wa kupumua kupunguza kasi na kujiskia mwili mwa.

Je unapenda kutembea msituni ndio napenda kutembea msituni hasaa pale ninapotaka utulivu wa kweli. Msitu una kitu cha pekee ambacho ni vigumu kuvipata sehemu nyingine. Unapoingia msituni kelele za dunia hupungua pole pole. Hakuna magari hakuna simu zinazolia hakuna haraka unabaki na sauti za asili upepo majani ndege na hatua zako mwenyewe. Kutembea msituni hunifanya nipunguze kasi hatua zako zinakuwa za makusudi pumzi zinakuwa nzito lakini tulivu na akili inanza kuachia mawazo yasiyo ya lazima. Kati mwingine unaenda msituni ukiwa umechoka au changanyikiwa lakini unatoka ukiwa mwepesi zaidi hata kama matatizo hayajaondoka kabisa. Napenda pia jinsi msitu unavyo kukumbusha udogo wako na pia umuhimu wako. Unaona miti mikubwa kuepo kabla yako na itaendelea kuepo baada yako. Po unajifunza unyenyekevu lakini pia unajua uko hai unahisi ardhi chini ya miguu yako nahilo linakupa hisia ya kuwa semu ya kitu kikubwa zaidi. Lakini pia niwe mkweli napenda msitu ukiwa salama na ninaenda mazingira sipendi kuhisi nimepotea au niko hatarini. Fata uyano huo usalama na uhuru basi kutembea msituni kwa tiba kabisa.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata tarifa kuliko mambo mingine yote. Simu imekuwa kama daraja kati yangu na watu na pia kati yangu na dunia. Kwanza kabisa, mawasiliano ndiyo matumizi makubwa kupiga simu, kutuma ujumbe, kuwasiliana na watu ninaowajali. Hilo ndilo jambo la kwanza. Wakati mwingine ni mazungumzo, marefu. Wakati mwingine ni salamu fupi tu ya kuonyesha kuwa unamkumbuka mtu. Mawasiliano hayo hata ya kawaida hunifanya nijisikie nime unganishwa na wengine. Pili ninatumia sana kupata taarifa kusoma habari kutafuta majibu ya maswali yanayo nijia ghafla au kujifunza kitu kipya. Kuna wakati unataka kuelewa jambo fulani kwa haraka na simu inakua msaada wa papo hapo. Lakini pia nimejifunza kuwa makini kwa sababu taarifa nyingi sana zinaeza kuchosha akili. Pia ninaitumia kwa burudani ya kiasi, kusikiliza muziki, kutazama video, chache au kusomea kitu kinachonituliza. Sio kwa muda mrefu sana bali kwa mapumziko mafupi baada ya siku ndefu au wakati nahitaji kubadilisha mawazo. Lakini nikiwa mkweli nimegundua pia upande mwingine simu inaweza kuchukua muda mwingi bila hata kutambua ndiyo maana najitahidi kuiweka chini mara kwa mara kuweka mipaka hataka si rahisi kila siku. Kuna nyakati nina chagua kuiwacha mbali ila ni uwepo zaidi kwenye maisha halisi yanayonizunguka.

Je, unapenda kucheza michezo ya video. Dio, napenda kucheza michezo ya video lakini kwa kiasi na kwa sababu maalum. Sichezi tu kwa ajili ya kushinda au kuonyesha uwezo. Bali, kwa sababu michezo ya video inanipa mapumziko ya akili na nafasi ya kuingia kwenye dunia nyingine kwa muda. Kuna michezo, ninayoipenda kwa sababu ya hadithi yake, michezo yenye simulizi nzuri, hunifanya kama nimeshiriki kwenye filamu au riwaya inayochezwa. Unafuata mhusika unapitia changamoto zake na wakati mwingine unajikuta unahisi furaha huzuni au msisimuko kwa sababu ya maamuzi yanayofanyika ndani ya mchezo. Hio unaivutia sana pia napenda mchezo ya video kwa sababu dhibiti katika maisha halisi kuna mambo mengi uwezi kuyadhabiti. Lakini kwenye michezo juhudi zako zinaonekana wazi ukijaribu zaidi unakuwa bora zaidi. Hilo linatoa hisia ya kuridhika hasaa baada ya siku ndefu au yenye msongo lakini pia ni kweli sipendi kucheza kupita kiasi nikicheza sana naanza kuhisi nimechoka au nimejitenga na mae lisi ndiyo maana kucheza kama burudani ya muda. Si kama kitu cha kunimeza, kunipata uiano huo michezo ya video inabaki kuwa kitu chakufurahisha, si ya mzigo.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Nikiandaa kuenda kwenye mkutano, huanza kwa kujiandaa kichwani kabla hata ya kuandaa karatasi au kompyuta. Najitahidi kuelewa kwanza mkutano ni wa nini asa. Ni wa maamuzi, ni wa kusikiliza, au ni wa kushiriki mawazo. Nikijua lengo, inanisaidia kujua nafasi yangu au kupunguza wasiwasi wa kuingia bila mwelekeo. Kisha naangalia mambo muhimu inayotakiwa kujua au kuchangia. Nasoma nyaraka, barua pepe au kumbukumbu za awali kama zipo. Si kwa lengo la kukariri kila kitu. Bali ila nisiingie nikiwa gizani. Hata pointi chache muhimu kichwani hunipa kujiamini zaidi pia hujiandaa kwa vitendo. Naangalia muda wa mkutano Li ulipo au kama ni wa mtandaoni. Nahakikisha kifaa intaneti au nyaraka ziko tayari. Hakuna kitu kinavyo nivuruga akiri kama kuingia mkutano nikiwa unahangaika na vitu vya msingi. Lakini jambo ambalo watu wengi hulilipuuza niku kujiandaa kihisia najitahidi kujiambia kuwa si lazima niseme kila kitu kikamilifu. Hapo kushiriki, kusikiliza na kujifunza pia. Hilo hunisaidia kupunguza presha ya kutaka kwa ukamilifu. Kabla ya mkutano, kabla nina muda napumua kidogo na kujituliza. Dakika chache za utulivu, hunifanya niwe makini zaidi na nisije nikachukuliwa na haraka au msongo wa wa mawazo.

Mafanikio gani ya binafsi unayothamini kazini? Mafanikio binafsi ninayothamini kazini si tu kupandishwa cheo au kupata mshahara mkubwa. Ingawa hayo nayo yana nafasi yake. Ninayothamini zaidi ni yale mafanikio ambayo yananifanya nijisikie nimekua kama mtu, si kama mfanyikazi tu. Moja mafanikio muhimu sana kwangu ni kuaminika, pale ninapojua kuwa watu wananitegemea, wanajua nikiwa jukumu nitachukuliwa kwa uzito na kulikamilisha kwa uaminifu. Uaminifu huo hauji kwa siku moja, unajengwa pole pole kupitia uwajibikaji, kusema ukweli, hata inapokuwa ngumu na kuji kusimama nyuma ya kazi yako, hilo hunipa heshima ya ndani zaidi kuliko sifa za juu juu. Pia nadhani sana mafanikio ya kujifunza na kuboresha uwezo wangu nikitazama nyuma na kuona kuwa kazi ambayo ilinichanganya sana hapo awali. Sasa naifanya kwa ujasiri. Hilo ni mafanikio makubwa kwangu. Kujifunza kutokana na makosa, kuuliza maswali bila aibu na kuwa bora kidogo leo kuliko jana hayo hunipa hisia ya maendeleo ya kweli. Mafanikio mengine ninayoyathamini ni uwezo wa kufanya bila kupoteza utu wangu pale ninapoweza kufanya kazi kwa bidii bila kudharau wengine bila kukandamiza hisia zangu na kujisahau kabisa. Najua niko mahali pazuri mafanikio ya kweli kwangu ni kufanya kazi kwa viwango vya juu huku bado nikiwa mtu mwema. Nathamini pia mafanikio ya ushirikiano nikifanikiwa kufanya kazi vizuri na wengine kutatua migogoro kwa heshima na kusaidia timu kufika lengo la pamoja hilo huniridisha sana mafanikio ya moja mara nyingi hudumu zaidi kuliko yale ya mtu mmoja mmoja.

Kumbukumbu gani nzuri una kutoka utotoni? Kumbukumbu nzuri sana nilionayo kutoka utotoni. Nijioni za kucheza bila wasiwasi wamuda. Tulikuatunatoka nje baada ya masomo au jioni. Tukicheza hadi jua lilipozama mbio. Kuruka kamba, mipira wa mkopo au mchezo wowote. Tuliobuni pale pale. Hakukukuwa na ratiba kali. Hakukuwa na simu kulikuwa na kicheko tu na uchovu mtamu nakumbuka pia hisia na ya kurudi nyumbani ukiwa umechoka lakini mwenye furaha. Ngozi imejaa vumbi viatu vimechakaa kidogo na njaa imekushika kulikuwana chakula rahisi lakini chenye ladha ya ajabu. Labda kwa sababu ulila danya siku ya kucheza kwa moyo wote. Wakati huo, dunia ilikuwa ndogo na salama ilikuwa familia, marafiki na kesho iliyokuwa bado mbali. Kumbukumbu nyingine ni nayo ithamini ni kusikiliza hadithi au mazungumzo ya watu wazima, hata kama sikuelewa kila kitu. Kulikuwa na sauti za kucheka, kusimulia na mwingine kunyamaza. Nilijifunza zaidi na kuangalia na kusikiliza kuliko kuuliza nikiona ilikuwa ni shule ilikuwa ni shule ya maisha bila kujua. Kinachofanya kumbukumbu hizo ziwe nzuri sana. Si kwamba kila kitu kilikuwa kamili. Bali ni kwamba kulikuwa na urahisi na kuwepo kamili wa wakati huo hukuanza sana ruhusa kuhusu kesho ulikuwa umeishi pale pale. Kwa mtazamo wa binadamu kibinadamu kabisa utoto huniachia kumbukumbu za uhuru kicheko na furaha.

Niambie kuhusu wafanyibiashara bora zaidi. Kwa mtazamo wangu, mfanyibiashara bora zaidi si ule tajiri kuliko wote. Mbali ni yule aliyefanikiwa kujenga kitu chenye maana kinachodumu na kinachoguza maisha ya watu. Ufanisi wa kweli katika biashara haupimi kwa pesa pekee. Mbali kwa hadhari. Mfanyibiashara bora mara nyingi huanza kwa wazo rahisi, lakini anaijua siri wakulifanyi kazi hata wengine wanapoliona haliwezekani. Ana uwezo wa kuona fursa pale ambapo wengine wanaona matatizo lakini zaidi ya hapo ana subira na uvumilivu mkubwa. Biashara haikui kwa mstari ulionyooka, kuna kushindwa, kukata tamaa na kuanza upya mara nyingi. Mfanyi biashara bora hakimbii changamoto, huzikabili. Kitu kingine kinachomtofautisha mfanyibiashara bora ni maadili na maamuzi yake kwa watu. Anaelewa kuwa mfanyibiashara ni kuhusu watu, wateja, wafanyikazi, washirika, anajua kusikiliza, kujifunza na kubadilika. Kufanikiwa kwa kuwanyanga wengine, mbali kwa kuwainua watu humuamini au uaminifu huo huwa mtaji mkubwa kuliko fedha. Mfanyibiashara bora pia hajifungii kwenye mafanikio ya jana. Ana njaa ya kujifunza kila wakati. Dunia inabadilika, teknolojia inasonga na mahitaji ya watu yanabadilika, yule anayebaki anaweza kujifunza upya kukabili makosa na kuboresha njia zake bila kiburi. Na mwisho, ninamuona mfanyibiashara bora kama mtu hujua kwa nini anafanya biashara si pesa tu, mbali kuna kusudi kuboresha maisha kutatua tatizo au kuacha alama chanya pesa huja kwa matokeo si lengo la pekee.

Unatumia programu zipi mara nyingi? Programu zinazotumia mara nyingi ni zile zinazonichaidia maisha yangu ya kila siku kwa rahisi yenye mpangilio na yenye uhusiano na watu wengine. Siezi kusema ninatumia programu nyingine kwa wakati mmoja lakini zile chache ninazotumia nazitumia kwa sababu zina maana kwangu. Kwanza kabisa programu za mawasiliano dizo hutumika zaidi kutuma ujumbe kupiga simu au kuwasiliana na watu ninaowajali. Mara nyingi si mazungumuzo marefu sana. Lakini ni salamu kuuliza hali na kushiriki jambo dogo lielotokea programu hizi hunifanya nijisikie kuwa karibu na watu hata kama tuko mbali. Pili natumia programu za taarifa na kusoma kusoma habari makala au mada zinazonivutia. Napenda kuwa na uelewa wa kinachoendelea duniani. Lakini pia najitahidi kuchagua ninachosoma ili nisijichoshe kiakile. Kuna wakati nasoma kwa makini. Kuna wakati napitia tu. Pia ninatumia programu za burudani kama kusikiliza muziki au kutazama video. Muziki hasa walisaidia sana. Wakati mwingine kunituliza wakati mwingine kunipa nguvu si burudani ya kupindukia bali ni kama lafiki manyuma anayenisaidia kubadilisha hali ya moyo. Kuna pia programu ya kupanga mambo kama kalenda au kuandika kumbukumbo fupi. Si kila siku nazitumia kwa bidii lakini zinanisaidia kukumbuka mambo muhimu na kunipa hisia kwamba maisha hayako ovyo kabisa. Lakini nikiwa mkweli funza kuwa si programu zote ni lazima zitumike kila wakati kuna siku ninachagua kuzifunga au kuziweka pembeni ila niwepo zaidi kwenye maisha halisi kuangalia watu kuzungumza uso kwa uso au kuwa kimya tu kwa mtazamo wa kibina damu kabisa programu ninazotumia mara nyingi ni zana tu zinanisaidia lakini fasi kuchukua nafasi ya maisha.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Katika kazi yangu nataka kufikia mahali ambapo kazi ninayofanya ina maana ya kweli kwangu na kwa wengine. Sio tu kufikia cheo kikubwa au jina zuri, bali kufika hatua ambayo nikiangalia nyuma naweza kusema kile nilichokuwa nafanya kilikuwa na mchango. Ningependa kufikia kiwango cha kujiamini katika uwezo wangu. Mahali ambavyo sija sifanyi kazi kwa hofu na kukosea kila wakati, bali nafanya kwa uelewa, uzoefu na utulivu. Najua sitajua kila kitu lakini nataka kufikia hatua ya kujua jinsi ya kujifunza, kuuliza na kubadilika bila kujidharau. Pia natamani kufikia mahali ambapo nina uhuru wa kufanya maamuzi, si kwa kiburi bali kwa uwajibikaji. Uhuru wa kupendekeza njia bora, kusimamia kazi kwa busara na kusaidia wengine kukua. Kufanikiwa kwangu hakutakuwa kamili kama nitakua nimefika peke yangu. Nataka nifikie mbali nikiwa na wengine. Jambo jingine muhimu sana kwangu ni uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Nataka kufanikiwa kazini bila kukoteza afya, mahusiano au amani ya moyo. Kufikia mahali ya ambapo kazi inanipa riziki au kuridhika lakini hainiumizi kabisa. Huo kwangu ni ushindi mkubwa. Na mwanzo ningependa kufikia hatua ya kuridhika moyoni hata kama bado kuna malengo mengine mbele, kujua kuwa nafanya kadiri ya uwezo wangu, ninajifunza, ninaheshimu watu, naendelea kukua, sio mwisho wa safari bali hatua ambayo inafanya safari yenyewe iwe na maana.

Unajistawisha je vipi wakati walikizo? Wakati walikizo ni najistawisha kwa kupumzika kasi ya maisha kwanza kabisa. Baada ya mudamrefu waratiba majukumu na presha, likizo kwangu ni nafasi ya kupumua na jipa ruhusa ya kutoamka kwa haraka kutopanga kila dakika na kuskiliza mwili na akili yangu zinahitaji nini kweli. Moja ya njia ni nazo stawisha ni kubadilisha mazingira hata kama ni safari ya mbali kutoka tu kwenye mazingira ya kawaida hunisaidia sana. Kutembea sehemu mpya, kuona watu tofauti na hata kukaa mahali tulivu kuna nifanya niangalie maisha kwa mtazamo mpya. Mabadiliko haya hunipa mawazo mapya na kunifungua akili. Pia hutumia likizo kujifunza kwa hiari. Nasikwa shinikizo. Nasoma vitabu ambavyo sikuwa na muda nayo nasikiliza mazungumzo ya kuvutia au kujifunza kitu kipya. Kina chofurahisha. Si lazima kiwecha kazi. Kujifunza bila presha kunikumbusha kuwa ukuwaji si lazima uwe na kuchoka. Likizo pia ni muda muhimu wa kujifunza kihisia na kimwili. Nalala vizuri, nakula pole pole, nafanya mazoezi, mepesi, au kutembea tu wakati mwingine nafanya vitu vidogo, vina vyo, niletea furaha, kupika kitu kipya. Kusikiliza muziki, au kukaa kimya bila hatia, au kukimya mara nyingi hunijenga zaidi, kuliko shughuli nyingine. Nijambo muhimu sana, kutumia muda na watu nina wajali familia marafiki na hata muda kwa kuwa pekee yangu mahusiano huni jenga upya kucheka kusimulia na au hata kushiriki ukimya na mtu huleta uponyaji wandani.